Hili swali ni swali nzuri sana kwamba kama napenda suruali ama sketi. Kwa kwangu napenda suruali sana sababu nina sababu ambazo sio mingi ni kama tatu hivi kwa sababu gani napenda suruali na si sketi. Kwanza suruali kama kuna baridi inakusaidia sana uwe na ile joto. Ambaye inakusaidia upate joto, miguu isihisi baridi, inaleta iyo joto fulani. Kitu ya pili kwanini napenda suruali ni kwamba suruali uneza kaa nayo ama kutembea nayo mahali ambapo kunahitaji kupanda juu, ama unahitaji kutembea kwa haraka, ama unahitaji kukimbia. Suruali inakuwa sawa sana kuenda nayo maeneo kama hayo. Tena suruali naamini kwamba inaficha uchi fulani hata vile unakaa. Huwezi kaa vibaya useme umekaa vibaya ukiwa na suruali. Suruali sio kama sketi ambapo ukikaa lazima ukusanye miguu pamoja hizo vitu zote. Tena suruali naamini ni kitu cha adabu cha kuvaa.